Rangi ambayo mi hupendezwa nayo ni rangi ya zamawati kwa sababu ni rangi nzuri kwangu, mavasi yangu karibu zote ni zamawati. Na pia kwa nyumba yangu karibu vyombo vyangu vyote ni vya colour samawati naam ni rangi ambayo inavutia macho ni rangi ya mawingu mara mingi mi hupenda kutazama mawingu ikiwa ikiwa za mawati.

Shirika naeza kuwa dini na mimi kwenye dini yangu. Mimi napenda vile watu hukaa. Penye kuna upendo. Na pia penye mahubiri ya endeshwa kanisani ya na nifurahishan kwenye shirika langu. Naam.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kwanza ni kutia bidii na kuendelea kufanya vyema pia naweza kuenda kwenye mafunzo ili nikajue umuhimu wa uzalishaji bora na pia unaeza enda kujifunza kwenye kuwezaenda kujifunza kwa wenzangu. Na pia uzalishaji bora, unaeza kutokana na kufanya mazoezi kila siku, kufanya wakaazi ili utuwe mazao mema.